Nafua nguo mara moja kwa wiki. Nafua mara moja kwa wiki hasa hasa siku za weekend. Inaeza kaa jumamosi ama jumapili napopata nafasi. Kwa sababu hizi ni siku ambazo nakuwa na nafasi ya kushinda nyumbani. Inaeza kaa jumamosi ama jumapili na kupata nafasi. Kwa sababu hizi ni siku ambazo na kuwa na nafasi ya kushinda nyumbani.

Nanyoa nywele zangu mi mara moja kwa wiki Kwa hiyo kila baada ya siku saba naenda saluni kunyoa nywele Kwa nakaa na nywele Lakini nahakikisha kila baada ya siku saba naenda saluni kunyoa nywele, Kujitengeneza vizuri na kuzipangilia vizuri nywele zangu Kwa hiyo mara moja kwa wiki.

Nikiwa nahitaji msaada kazi ni nahakikisha na shirikisha wenzangu ambao nafanya nao kazi ambao ni wafanyakazi wenzangu na waeleza changamoto yangu Kwa wanaweza kuitatua anakuja ananisaidia Kwa sana sana nikihitaji msaada nikihitaji msaada ni sifichi Nasema nawaambia rafiki zangu au mfanyakazi wenzangu moja mbili tatu na ananisaidia.

Natumia wifi kuliko data ya simu kwa sababu hapa nyumbani tumefunga wifi kwa nirahisi zaidi kutumia wifi kuliko kutumia data. Huwa napenda kutumia wifi kulipia wifi ina kasi ya juu inateleza tu vizuri.

Sipendi kupiga picha. Sio muda wa picha sana. Sipendi kupiga piga picha nyingi. Lakini mara moja moja inategemea na eneo la tukio naeza nikapata picha kwa ajili ukumbusho. Lakini sio mtu wa picha sana. Sipendi kupigapiga picha sana. Lakini inategemea na eneo la tukio labda nitahitaji picha moja au mbili.

Napenda kulima bustani, hasa ya mboga mboga, hili niweze kupata mboga za majani Napenda kulima hasa mchicha, kabichi, spinach Izo zinanilaisishia upataji wa mboga za majani.

Ya napenda kupanda milima, uwa na jitahidi ya angalau maramoja kwa mwaka, napanda milima asa kipini chasi kuku, ni sehemu mazoezi, lakini pia na fry kuwa kiri kwenye kirecha milima, uwa na nikuwa kwenye kirecha milima, na fananisha kama jambo moja zitu amboni nipaso kulimaliza, nikilimaliza, na minamukua kwenye kirecha milima, nikama ninatabili kumaliza jambo hilo.

Napenda zaidi kujifunza ujuzi wa coding kwa ajili ya kuwa mtaalam wa data na napenda pia kuchambua data kwa hiyo na ningependa kuongeza ujuzi kwenye eneo hilo na hiyo na hiyo ingeweza kwenye zaidi ya kufanya kazi zangu zaidi za utafiti ambazo sinahitaji zaidi uchambuzi ya kinifua data na wandaaji tarifa mzuri.

Nashambulia tatizo kazini kwa kuakikisha najua chanzo, nikisha jua chanzo, ni rahisi kulitatua tatizo. Kwa hiyo nashambulia tatizo kwa kuakikisha najua chanzo, ni kisha jua chanzo, na kishugulikia chanzo, na nikisha maliza kushugulikia chanzo maanake na kuwa nimemaliza tatizo.

Mvua malanyingi ikiwa inanyesha mvua kubwa, hauwezi kutoka nje, kwa mda mwingi unakuwa uko ndaani, lakini unafanya kazi, unafanya kazi zingine ambazo zinaezekana kwa mda huo Lakini sikuwa mwana naflaia mvua, nakumbuka zamani nikuwa mtoto mvua ilikuwa kwa inanyesha, naingia kwenye mvua naanza kuogelea, naogelea maji ya mvua Lakini mvua pia inabadilisha mpango sababu mvua ikinyeshe inaalibu barabara na miundombinu kuwa unajikuta uwezi kutoka sana kuenda sehemu mbali mbali Lakini wakati na nasikia sauti ya mvua Nahisi tu vizuri sipati changamoto yoyote.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio kwanza na ile ngumu nafuata nyepesi Kwa hivo mara nyingi huwa napanga nafanya zile ngumu hasa asubuhi na mpaka jioni namalizia na zile nyepesi kwa hivyo napangilia kwanza zile ngumu zila mbao zinitajika kutuwa Kalaba zinazo itajua na watejao nazo takiuwa nikamilishi.

Chakula cha jadi ninachopenda ni viazi vitamu. Viazi vitamu ni chakula cha jadi ambacho nakipenda sana. Napenda sana kukila. Vinakuwa ni vitamu. Nafurahi nikiwa nakula. Ni moja kati ya chakula ambacho nimekula toka nikiwa mdogo kwa hivyo. Najisikia vizuri sana.

Wakati wa mapunziko ya mchana na pata chakula ni kimaliza kupata chakula na angalia ni kazi gani ambayo sijaitimiza kwa hiyo siku lakini pia napitapita mtandaoni kwa ajili ya kuangalia kupata habali natumia pia mda kuwasiriana na wafanya kazi wenzangu kujua kama kuna changamoto au chochote.